Mimi hupendelea viatu za aina ya ngozi ya leather ni kwa sababu viatu za iyo aina zinadumu kwa muda mrefu pia zinanifanya miguu yangu iwe mikavu na isilowe maji kwa uraisi pia viatu kama hizo ni rahisi kuzipata madukani na ziko na bei naafu.

Mimi hupiga picha mara kadhaa kwa siku kama vile mara tano au zaidi kulingana na eneo ambalo niko kwa huo wakati. Napenda kupiga picha zangu kwa mahali penye pako na bustani nzuri au mauwa ya kupendeza ili picha zangu zionekane zikiwa zinavutia.

Ndiyo mimi hupenda mvua sana. Maana mvua ndiyo inatufanya tuwe na vyakula na mazingira ya kupendeza. Mvua pia wakati inaponyesha huwa na sauti nzuri. Kama vila wakati umepumzika au umelala inaletanga usingizi mtamu kila wakati unaposikia kunanyesha.

La, mimi sipendi hesabu. Maana hesabu hunichanganya mara kwa mara. Lakini inabidi tu, nijifunze hesabu maana. Kwa kila siku lazima tutumie hesabu. Kama vile kuhesabu pesa tunazo. Kama vile kuhesabu vitu zenye unanunua madukani. Na pia hesabu liko kwa upande wa masaa ili kujua saa masaa ni saa ngapi. Kwa hivo, hesabu linatumika kila wakati kwa maisha yetu.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuzungumza kwa watu, kuwaelekeza penye ninaweza na pia kusaidia mahali ninaweza. Kufanya urafiki wa upya na watu huwa raisi sana kwangu, maana mimi hupenda kujulia watu hali na pia kuzungumza na watu mbali.

Mimi hupenda kufanya mazoezi yangu ya mwili kila asubuhi. Kila wakati ninapo amka, huwa nafanya mazoezi yangu nyumbani nikitumia vifaa za kawaida hapo kwangu nyumbani. Pia mimi hupenda kuinua vitu zenye zitanifanya niwe na mwili mchangamfu, ulio na bidii na ulio na afya.

Kazi niichukiayo zaidi ya nyumbani ni ile ya kuwasha madirisha. Hii ni sababu huwa inachukua muda mrefu, huwa inachokesha na pia inapenda mtu mtulivu na mwenye akona ukakamavu wa kutosha. Pia inataka umakini ili dirisha ziwe safi na zinangara na zakupe.

Ndio, mimi hupendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni, maana ni rahisi kuipata, pia naeza ipata wakati wowote, ninapofungua mtandao, si kama vile ile ya kununua kwa barabara ama madukani. Pia napendelea kusoma gazeti za mtandaoni, maana zikona naeza chambua zaidi, maana zinakuwa na maelezo zaidi na zinapatikana kwa urahisi.

Harufu niipendayo ni ile ya lavenda. Lavenda huwa inaleta manukato yenye yanayenia kwa uraisi, yanadumu kwa muda mrefu na yanapendeza ata yakinukia chumbani ama pia kwa matandiko. Lavenda pia uwa inapatikana madukani kwa uraisi, ninapotafuta kuinunua.